Naanda ripoti ya kazi kwa njia rahisi na yanye mpangilio. Inayoonyesha ukweli na kazi inayofaa. Kawaida mi hufanya hivi. Naaza na kukuweka kichwa cha ripoti. Ukielezea aina ya kazi ya ninayoifanya tarehe na mahali pa kazi. Hii husaidia na msomaji kuwa na mara nyingi ili kuwapa ripoti nzuri katika wahudumu wangu. Mimi kama daktari naendelea na malengo yangu ya kazi na kuwaonyesha kuwa naweza kuwa na uzoefu fulani katika kazi na ninachokipenda kukifanya sana katika kazi yangu. Repoti yangu huweza kujieleza na kuweza kujieka vyema wakati wa kazi. Kwa kuwa, wafanyikazi wenzangu huweza kujua ninachokitaka katika kazi na ninachokikipenda. Na kile ambacho siezi kukitaka kufanyika katika kazi na matokeo ambao ya kazi ninayoyahitaji. Ya tatu, naeza kuleta mchango mchango mkubwa ambao uweza kuwapa wengine fursa na kuweza kujieleza na kuweza kuwapa wengine maboresho ya kazi. Ili, kwa ujumla tuwe na kazi na nzuri na ripoti yangu iandikwe kwa wazi uaminifu na mtiririko mzuri wa mawazo. Ili, iwe rahisi kutumika kwa kumbukumbu au chochote ambacho ni chombo cha tathmini ya kazi. Huweza kuwapa kila mtu maarifa yote ambayo wanaweza kuyahitaji katika kazi ya udaktari.

Kitu kikubwa kinacho nipa motisha kazini ni wito wa kusaidia wa maisha ya binadamu. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa na taluma ya udaktari. Nikitamani kuwa daktari kwa sababu nilitamani kuwona watu wanapata nafu. Wanatabasamu tena na wanaishi maisha yenye matumaini. Kila siku ninapo ingia kazini. Na fahamu kuwa ninajukumu kubwa la kugusa maisha ya watu wengi. Moja kwa moja mi ufahamu huu, huweza kunifanya kuendelea na kazi yangu kila asubui nikiwa na dhamira mpia ya kufanya kazi ya bidi, uaminivu na huruma. Motisha yangu, kubwa pia, hutokana na furaha ya kumuona mgonjwa akipona. Hakuna kitu kinacho nifurahisha zaidi kama kuona mgonjwa akipona na kiniridhika na matibabu. Alie kuwa katika hali mbaya, ikaanza kuhimarika. Akitembea, akicheka, au akirudi kazini na familia yake. Hata neno moja la shukrani hutoa kwa mgonjwa au ndugu zake. Hunipa nguvu kubwa sana. Hunifanya nijione kama naendele na kazi nzuri. Na nafanya kazi ina mana na thamani kwa kubwa kwa jami. Sababu nyingine muhimu inayai motisha wakuni kuwa na dhamira ya udaktari ni kuhudumia jamii. Kama daktari, ninaelewa kuwa jamii inategemea situ kwa matibabu bali pia kwa ushauri, elimu ya afya na mungozo. Pia, watu wengi hujua ukuja ospitalini wakiwa na hofu, maumivu au ukanganyiko wa akili. Kua awatambui wanacho kifanya na kinacho leta matara. Hivi kuwapa elimu ya kiafya weza kwasaidia. Kua mtu wa kuwapa matumaini na mwelekeo sahihi. Hunifanya nijione kuwa sehemu moja ya ustawi wa jamii. Hii hunipa nguvu ya kuendelea hata pale kazi inapo kuwa ngumu au yenye changamoto. Vile vile maadili ya msingi ya taluma ya udaktari unisukuma kufanya kazi ya bidii. Nimelelea kuwamini katika ufanifu na wadilifu, uwajibikaji na kujitolea. Kujitoa mhanga ili kufanya mambo ambayo yatakuja kuwa mema.

Ninapopata muda wangu wa bure, ninautumia kwa njia inayonisaidia kupunguza mawazo ya kiakili, kujitunza na kujijenga kibinafsi. Kwa kuwa kazi yangu ya udaktari ina majukumu mengi na wakati mwingine, huleta msongo wa mawazo. Muda wa bure kwangu ni fursa muhimu sana kurejelea nguvu za mwili na akili. Hivyo, huchagua shughuli zinazonisaidia katika utulivu, furaha na uwiano mzuri na maisha. Kwa kabisa, kwanza mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure, kupumzika na kutafakari. Wakati mwingine, hukaa kimya, kusoma vitabu, au kusikiliza mziki mtulivu. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza mawazo ya mengi, yanao ni tokana na kazi yangu. Kuniruhusu katika hali ya utulivu, pia hunisaidia kupata muda huo kutokana na tafakari malengo yangu na maisha na kazi pia. Jambo linalonifanya kunisaidia, kujiweka sawa na kusaikolojia kuwa vyema na kihisia pia. Pili, hutumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ya kimwili na kama kutembea, kukimbia kutaratibu, au mazoea mepesi ya viungo ambazo ni mazoezi. Mazoezi hizi hunisaidia kuboresha afya yangu, kuongeza nguvu na kupunguza uchovu. Kama daktari, nafahamu umuhimu wa mazoezi katika kuzuia magonjwa na kudunisha afya bora. Hivyo, kujitahidi kuwa na mfano wa mwingine kuyafanya mazoezi katika sehemu ya ratiba yangu, huweza kunisaidia. Vile vile, hutumia muda wangu wangu wa bure kujifunza na kuongeza marifa. Mara nyingi, husoma vitabu makala za kitaalamu au kuangalia mafunzo yanao nihusu na ya afya, ambao leta maendeleo ya kibinafsi. Ingawa ni muda mapumziko bado huoni ni muhimu kuwa kuendelea kujijenga kielimu huweza kunisaidia na kunipa utulivu kwa sababu udaktari ni taluma inayohitaji kujifunza na kila wakati. Hii hunipa furaha ya kujijua kwa kuwa ninakuwa kitaalamu na kuweza hata kunijenga nje ya mazingira ya rasmi ya kazi. Adhari ya mambo mengi, huweza kuniletea kuwa na mazoea, kufanya mazoezi ili kuyasahau. Aidha, ninathamini sana kutumia muda wangu wa bure ya familia yangu na marafiki, kukaa na watu ambao wananipenda na hunifariji na huwa kunipa furaha yangu, kunisaidia kujenga mahusiano imara. Mazungumzo vicheko na kushirikiana mawazo, huweza kunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha thamani yangu ya maisha. Nje ya kazi ya uhusiano huu, kunipa nguvu ya kihisia, inayo nisaidia katika kazi. Pia wakati mwingine hutumia muda wangu wa bure kusaidia jamii au kufanya shughuli za kijamii. Kuhi kushirikiana na kuwa katika njia ingine ya kuweza kujipa elimu elimu ya afya udharau wa mambo mabaya na pia ushauri na huduma za kujiletea mawazo mema. Kama kuwa ni muda mfupi. Washughuli hizi hunipa kuridhika moyoni na kunifanya niwe na subira kama ninakuwa katika taalamu yangu ya udaktari. Kwa ujumla, natumia muda wangu wa bure kwa njia yenye ambayo ni ya uwiano kati ya kupumzika, kujitunza na kujifunza mambo mengi.

Kwangu kibinafsi tunda ambalo huweza kunipendeza ni parachichi. Parachichi ikiwamo kati ya matunda mengi huweza kunipa rutubishi vingi. Pia huweza kuwa na parachichi ya mafuta. Parachichi hii huweza kuwa na mafuta ambayo huweza kusaidia mwili wangu na kuweza kuniongezea afya nzuri. Katika mwili wangu. Parachichi ndilo tunda ambalo naweza kulipendelea kwa kila tunda. Iwapo hamna parachichi pia napendelea ndizi, ambalo ni tunda ambalo huweza kuwa na sukari ya kiasili na ambayo huweza kusaidia mwili wako katika ku pambana na pressure na magonjwa mengine. Parachichi pia huweza kuipa mwili nguvu mpya ya kupambana na siku na kuipa mwili nguvu ya kujua yanalo pambana nalo. Pia huweza kuongeza ladha kwa chakula na pia kusaidia katika mambo mengi. Parachichi ni mojawapo wa tunda ambalo huweza kunifurahisha na kunipa faraja ya kiasili. Hii ndio maana ambayo napenda parachichi sana, napenda parachichi mno zaidi ya vingine vyote.

Kwa kawaida kazini nina nguvu mbalimbali zinazonisaidia kutekeleza majukumu yangu ya ufanisi, uhadilifu na kujitoa mhanga kama daktari. Ninabeba jukumu kubwa la kugusa maisha ya watu kila siku. Na nguvu zangu za ku katika kazini katika maadili ya kazi na nguvu zangu za ku katika kazini katika madili ya kazi ujuzi wa taluma na uwezo wa kushirikiana na wengine naelewa kuwa huduma bora uweza kuacha katika hali nzuri. Kwanza kabisa nguvu yangu kwa kubwa ni uwajibikaji na uadilifu kwa kazi. Ninapopewa jukumu nilichokuwa na uzito sana huweza kukifanya vyema na kukitekeleza kwa viwango vya juu sana na vya taaluma. Najua kuwa maamuzi yangu yana athari makubwa sana moja kwa moja kwa afya ya maisha ya mgonjwa. Hivyo nafanya kazi yangu kwa umakini na ukubwa kufuata miongo mia za kazi za kitabibu. Naheshimu kanuni za mabadiliko ya udaktari na uadilifu uhasama na hunisaidia kujenga imani kati yangu na wagonjwa. Pamoja na wenzangu kazini pia nguvu hizi, ya pili huweza kuwa maarifa ya hamu, maarifa na hamu ya kufunza endelevu. Sekta ya afya hubadilika katika wakati unaosonga. Na kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia, mimi hujitahidi sana kuyasikiliza na kuweza kuyafuatilia maarifa yangu kuongeza kusoma na utafiti umpia, kushiriki mafunzo na kushauri wataalamu na kupata mashauri kutoka kwa wataalamu wengine. Hii hunisaidia kutoa huduma sahihi na za kisasa. Na zinazoweza kuzingatia ushahidi wa kisayansi pia hunipa ajizi na ajira ya kuweza kupata ujuzi kamili wa kuendelea na kupambana na changamoto mpya ambazo hujitokeza kazini aidha ina uwezo mzuri sana wa mawasiliano. Kazini mawasiliano ni ngumu sana na ni nguzo nzuri sana ambazo huwa muhimu sana kwangu. Hasa wakati wa uhusiano kati ya daktari na wagonjwa na uwezo wa kumsikiliza mgonjwa kwa makini kuelewa malalamiko yake na kumueleza hali yake ilivyo ya kiafya na ya lugha rasmi ya Kenya ambayo ni Swahili. Hii hunisaidia kupunguza hofu kwa mgonjwa. Na kumshirikisha kikamilifu katika mazungumzo na maamuzi yanayostahili kufanyika na afya yake vile vile nawasiliana katika mawasiliano yangu mazuri. Huseidia katika kushirikiana na ufanisi. Wawaguzi, madaktari wenzangu na waudumu wengine waafia. Nguvu nyingine muhimu ambazo ninazo ni uvumilivu na uwezo wakufanya kazi chini ya shinikizo. Kazi ya udaktari mara nyingi huambatana na hali ya darura sana na mzito mkubwa sana wakazi na maamuzi ya haraka ninaweza kuyapata kwa kubaki na mtulivu hata katika mazingira yenye msongo wa mawazo. Kufikiri na umakini na kufanya mamuzi sahihi uvumilivu huu uniseidia kuwa na kuendelea na huduma kwa wagonjwa viema na kuwapa usawa bila kuchoka. Haraka au kupoteza mwelekeo hii uweza kufanya wagonjwa kuwa na hakika kuwa roho zao zipo katika mikono miema.

Je, kama naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila ya teknolojia. Siku hiyo naweza kuiweka katika ratiba yangu ya utulivu. Kuweza kukaa kwa utulivu na kuweza kujifikiria. Kuweza kujaribu kutoa msongamana wa mawazo. Kuenda kukaa katika mazingira ambayo ni tulivu. Ina hewa safi, mazingira ambayo ni ya nyasi na ni ya kijani kibichi. Hivi huweza kupata mtazamo mwingine wa kimaisha na mtazamo mwingina wa kiakili. Kwa kuwa naweza kupata mambo mengi, kuyafikiria mambo mengi na kuweza kujifikiria mimi kwa binafsi. Ni kinachofanya niweze kukaa bila kutumia teknolojia kwa siku nzima ni kwa kuwa ninahitaji muda wa kujifikiria, kuweza kujijua, kuweza kujirudisha katika laini mbadala ambayo ni kama nilikuwa nimepotea. Ama kuweza kujiangalia tabia zangu ninazozifanya na kila kitu ambacho ninachokifanya. Naweza pia kukaa siku nzima bila teknolojia kwa kuwa niweze kuweka akili yangu katika salama ya utulivu. Kuweza kunipa shauri ya kuwa nitaweza kuwa na utulivu mwema. Akili kutulia kuwa na fikra mpya na kuweza kujua kuwa nimeweza kupata mikakati nyingine. Kutulia na kunyamaza pia huweza kuniletea mambo mingi kwa akili ambao kwa labda nilikuwa nimeyasahau au ningependelea kujua tatizo la, suluhisho la tatizo fulani. Suluhisho huweza kuja nikiwa nimenyamaza na kujifikiria. Naweza pia kukaa pamoja na jamii. Siku hiyo naweza kuenda katika jamii yangu, kuweza kukaa na familia na majirani. Tukiwa na familia naweza kucheza. Tunaweza kucheza michezo ya nje. Michezo ya kujiburudisha na michezo ya kuweza kufanya fikra zetu zipotee kutokana kwa teknolojia. Hii inaweza kunisaidia kukaa nje ya teknolojia kwa siku mzima. Ndiyo na maana na naweza kukaa mbali na teknolojia kwa siku kwa ushirikiano wa jamii, familia yangu na marafiki. Katika jamii naweza kuitembelea watoto katika jamii, wazee wakongwe na hata wale ambao ni wa umri wa jadi. Naweza kuwatembelea na hivi kupata hadithi kutoka kwao. Hii hadithi hazipatikani katika teknolojia kwa kuwa ni ya akili yao peke yao si muandishi haiezipatikana katika teknolojia kwa kuwa hiyo ni ya isimu simulizi peke yake. Hayo yanaeza kunifanya nikae mbali na teknolojia. Mambo mengine ambayo yanaeza kufanya nikae mbali na teknolojia. Ni kuyaskiza hadithi ambazo unaweza kutupa hao wakongwe hao hao ambao ni wazee, hao ambayo ni wa jadi wanaoielewa dunia vyema na kuijua vyema ingawa ni kila mtu ni mara ya kwanza kuishi ila si kila mtu ameishi kwa miaka mingi. Wao waka na hadithi tofauti tofauti zinazonilinda na kuniongoza na zingine kuweza kunipa mikakati yangu kuweza kujiekea mikakati yangu na kuweza kunisaidia kujijua na kujieka katika darasa hilo mimi mwenyewe. Hii huweza pia kunipa utulivu na kuonyesha kuwa ninaidhamini jamii bado. Pia naweza kuenda na kufanya michezo ya kuendesha baiskeli au kuenda kujiangalilia midensi ya kijamii na wakisokota dansi za kitamaduni. Hii huweza kunirudisha katika historia ya tamaduni na tabaka langu. Hivi nitakuwa nimemaliza siku mzima mbali na teknolojia. Hivi kwa ukweli kwa ujumla naweza kukaa mbali sana tena mbali na teknolojia kwa siku moja.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, fingerprinti. Ninaona kuwa ni rahisi sana na salama kabisa katika kuthabiti thibitisho tabibu kwa mambo yangu ya kisiri huweza kuwekwa sawa. Utambulisho wangu na hasa kazini ya kwenye vifaa enye dhamana na ya kibinafsi kazini mwangu. Mfumo huu husaidia kulinda taarifa muhimu. Hasa za kizazi cha wagonjwa dhidi ya matumizi yasiyoidhinishwa. Pia ni wa haraka kufunguza hatari ya mtu mwingine kutumia ankanti au kifaa changu bila mimi kumpea ruhusa. Pia uweza kunisaidia kuwa na udibitisho kuwa ninausalama takriban mia asilimia. Hili niweze kujilinda na kulinda mambo yangu katika benki na katika eneo ingine. Pia uweza kueka vitu vyangu katika usalama uliopo. Mimi utumia usalama wa vidole kwa kuwa ndiyo njia raisi sana inaweza kuwa ya usalama sana kwa mtu binafsi. Pia ningependelea wewe uweze kuijaribu.

Malengo yangu katika kazi yangu. Mimi kama daktari, katika kazi yangu nina malengo mbalimbali yanayo iunganisha na kuniongoza kila siku na kunieka katika mwelekeo wa maendeleo ya kitaalamu na ya kibinafsi. Kama daktari, malengo yangu yanajikita zaidi katika kuboresha huduma za afya na kukuza ujuzi wangu wa kuchangia ustawi wa jamii. Na kwa ujumla wa jamii nzima kwa lengo langu kuu kutoa huduma bora na usalama kwa wagonjwa. Natamani kuwakikisha kila mgonjwa anaye fikia anapata huduma nzuri na yenye ubora wa juu. Inayo zingatia maadili ya udaktari, huruma na heshima ya utu wa binadamu. Ninataka wagonjwa wajiskie kuwa huru, kusikilizwa, kueleweka na kutunzwa, ipasavyo. Hili, afya zao ziboreke na imani yao iwe mfumo wa afya iongezeke. Pili, na lengo la kuendelea kuwa na taaluma ya maarifa yangu. Nina tambua kuwa tiba hubadilika kila wakati. Hivyo, napanga kuendelea na masomo, mafunzo ya mara kwa mara na utafiti hili kuendana na maendeleo ya sayansi ya kiteknolojia ya tiba. Kwa kufanya hivyo, ninalenga kuwa na daktari mwenye uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi ya kutambua na kutibu magonjwa kwa usahihi na kwa kutumia mbinu za kisasa. Tatu, nina malengo ya kuboresha ufanisi ya kazi yangu na mifumo ya huduma za afya. Ninafanyia kazi ambazo na itaji huduma nzuri zaafya. Ninataka kushiriki katika kubuni au kuimaarisha taratibu zinazo nihusisha na kurahisisha huduma kwa wagonjwa. Kupunguza ucheleweshaji wa tiba na kuongeza usalama wa huduma hii inaweza kuwa kupitia matumizi ya teknolojia, kazi za mbunifu au ushirikiano mzuri na timu ya afya aidha ninalengo la kukuza uongozi na ushirikiano kazini. Natamani kuwa mfano mzuri kwa wenzangu kushauri vijana na ninaingia kwenye taaluma ya kudaktari na kuchangia mazingira mazuri ya kazi. Kupitia uongozi wa kuhudumia wengine, ninaamini tunaweza kuboresha ubora wa huduma na kuridhika kazini. Pia nina malengo ya ujumla zaidi ya matibabu ya hospitalini na tamani kushirikiana katika elimu ya afya kampeni za kinga ya magonjwa na kushugulika na jamii zinazo lenga kuzuia ugonjwa kabla hayaja watokea katika jamii zao. Lengo langu kuu ni kuona jamii yenye uelewa mzuri wa afya na maisha bora. Mwisho, nina lengo la kuhudumia na kudumisha usawa katika kazi za maisha binafsi. Hili, niwe daktari bora ni muhimu nijitunze na kujiangalia kwa kiafya na kiakili pia. Ninataka kuhakikisha kuwa niko katika njia nzuri na yenye kuridhisha. Kwa ujumla, malengo yangu ya kazi yananilenga kufanya niwe daktari mwenye umakiniku na kueza kuwa daktari mwenye umahiri, mwenye huruma na mwenye mchango mchanya kwa wagonjo taasisi na jamii nzima.

Wakati ya mapumziko ya mchana, mimi hufanya mambo mbalimbali kulingana na hali ya siku ilivyo na mzigo wa kazi. Mara nyingine hutumia muda wangu kwa kula chakula cha mchana kwa utulivu na kurejesha nguvu zangu baada ya kazi ya asubuhi. Huwa najitahidi sana kula chakula chenye, lishe bora na lenye virutubishi vyema kuendeleza kuwa nguvu yangu itaeza kupatikana tena na kwa umakini kazini. Pia hutumia sehemu ya mapumziko kupunguza akili kwa muda mfupi na kuweza kufanya ziwe zimepumzika. Naweza kukaa kimya kupumua kwa utulivu au kuzungumza kwa maongezi mepesi. Na wenzangu kazini mazungumzo haya hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Na msongo wa kiakili na kujenga mahusiano mazuri sana kazini. Wakati mwingine wa mapumziko ya mchana mi huweza kutumia kuangalia ujumbe, arafa. Au hata baruapepe. Muhimu kwenye simu yangu kama nina wasiliano la kizazi au kifamilia lakini kwa kiasi au kwa kifupi ili yasichukue muda wangu wote. Endapo kuna nafasi naweza kusoma taarifa fupi na kitaaluma au makala ya afya ili niendelee kujifunza mambo mengi. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana ni muda ninaotumia kujijali, kujirejelea nguvu naanza kujiandaa kiakili kwa jukumu lenye litakuja kipindi cha pili au kipindi kinachofuata cha kazi.

Ndio, napenda maua, nayapenda kwa kuwa huleta utulivu wa moyo. Hupendeza mazingira, hufanya niweze kujisikia nikiwa na amani. Maua pia huweza kufanya kunikumbusha mazuri sana na kuweza kunirudisha katika maumbile na umuhimu wa kupumzika kiakili. Hasa, baada ya siku ndefu ya kazi. Maua pia huweza kuonyesha mambo mingi katika mahusiano. Au pia kuleta jambo ambalo halisemeki kwa maneno. Maua pia huweza kuwa sehemu ya urembo na kuonyesha maumbile ya mungu ambayo yameweza kuumbwa kwa vyema na kuweza kuleta mwonekano mwema katika hali ya mazingira. Maua pia huweza kumpa mtu utulivu wa akili. Kumsadia mtu kuweza kufikiria. Na kuweza kujiondolea msongo wa mawazo. Hii huweza kunipa upendo wa maua zaidi na kwa hii napenda maua sana tena zaidi.

Kwa sasa, sina mnyama wakufuga lakini ningependa kufuga mbwa, siku zijazo. Ningemchagua mbwa kwa kuwa sababu mnyama mwaminifu, rafiki wa binadamu na mwenye uwezo wa kulinda pamoja na kutoa urafiki wa karibu. Baada siku ndefu ya kazi, hasa wakati taluma yangu ya udaktari, kua na mbwa inigeniletea faraja na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia kufuga mbwa kumenipa fursa ya kujifunza, uwajibikaji zaidi, kwani unahitaji muda uangalizi na matumizi na mtunzo wa kila siku. Ningependa kumlea katika kazi na mazingira salama, kumpa chanjo zote muhimu, chakula bora na mazoezi ya kutosha. Zaidi ya hayo, matembezi ya mara kwa mara na mbwa yangenisaidia kwa kuwa na mazoezi ya mwili na kuboresha afya yangu ya jumla. Kwa ujumla, ningependa kumfuga mbwa ambaye angekua rafiki, mlinzi na sehemu ya familia huku nami nikihakikisha na mpea anacho kihitaji na kupata mafunzo bora na upenda unao stahili.

Mimi binafsi naenda katika mahali paibada mara mbili kwa wiki. Hii ni siku ya jumapili na siku ya alhamisi. Mihuenda kutembelea mumba jalali ili aweze kuniletea siku nzuri za maisha yangu. Weza kumuomba na kumkabithi katika njia zangu zote ambazo naweza kuzifanya. Pia mimi hupeleka familia yangu na marafiki kanisani au mahali paibada. Ili kuweza kupata ibada na kuweza kumjua vyema aliyetuumba. Hii huweza kunipa chanzo cha kuendelea na siku na kuweza kunipa motisha mwingi. Pia wakati ninapo kuwa na msongamano wa mawazo, husonga na kutembea, kuzunguka na kuenda katika pahali paibada. Hii huweza kunisaidia kujirejelea na kuweza kuji andaa kupambana na siku ya ambayo naeza kupatana nao. Kwenda katika mahal pa ibada ni njia moja wapo ya kujipumzisha kiakili na kujieka karibu na maulana. Hii huweza kusaidia sana katika kazi yangu ya kunipa motisha. Pia kwenda mahali pa ibada, huweza kuniongezea huruma, kuweza kuniongezea hata mkakamavu na kuweza kunipa, motisha zaidi ya kuendelea na kazi yangu.

Ninatumia kompyuta zaidi katika kazi na katika elimu yangu. Hii huweza kunisaidia kama daktari, kompyuta kuwa chombo chenye umuhimu sana na mwenye mambo kadhaa yenye umuhimu sana. Kwanza cha muhimu kuwa kwa kompyuta kwangu ni kusimamia taarifa ya wagonjwa. Natumia kompyuta kuingiza kuifadhi na kuweza kuweka mfuatilio wa historia ya matibabu ya wagonjwa. Hii inaweza kurahisisha kupata taarifa ya haraka na kuhakikisha mhudumu anaweza kuletewa kwa usahihi na kuweza kutibiwa vyema. Pia, hunisaidia kupata usaidizi na husaidia katika kupanga ratiba za wagonjwa na kupunguza makosa ya kitaalamu. Pili, kujifunza iwapo utalamu wa kompyta hunisaidia kusoma na makala ya afya, miongoni mwa tiba, kunifanya niweze kutafiti ndogo ndogo zinazo zinazo elekea na kuongeza ujuzi wangu. Pia hutumika kuangalia maendeleo mapya na katika matibabu ya kiteknolojia na za afia. Tatu, mawasiliano ya kikazi, napitia barua pepe, programu za ujumbe na na vifaa ambavyo ni vya mtandao. Huweza kunisaidia kuelewa sana kuhusu matibabu. Hivi mimi hutumia sana kompyuta yangu katika kufanya mauchunguzi ya matibabu, kuweka ratiba ya wagonjwa na kuweza kujipea mambo mengi ya kielimu. Na pasipo kusahau kuweza kufatilia ripoti ambayo huweza kunisaidia na ratiba ya kila siku kikazi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, huweza kunipa hali nzuri ya kiafya na kuweza kunipa nguvu ya miguu na ya kimwili. Kutembea kwa miguu, ni kama zoezi ninalolifanya na pia huweza kusaidia ukuwaji mwema wa mwili wangu. Kutembea kwa miguu, huweza kunipunguzia mawazo na kuweza kuniondolea msongo wa mawazo katika akili yangu. Pia kutembea kwa miguu sana sana huweza kuwa ni jambo ambalo huweza kusaidia katika afya yangu. Kuniondolea mafuta mengi katika mwili na kuweza kunisaidia kuwa na nguvu ya kuendelea na siku mpya na siku ambayo inaeza kukuja. Hii huweza kuwa na manufaa mengi sana kwangu. Ninapenda sana kutembea kwa miguu kwa kuwa ni njia moja wapo ya kuonyesha kuwa bado unaeza kupata uwezo wa kiafya bila kuenda tu pia kungoja ugonjwa kuja. Kwa hii huweza kufanya kupata hali nzuri ya afya na kuweza kupunguza hali ya kupata magonjwa yoyote. Kama daktari naelewa kuwa kutembea kwa miguu ni moja wapo ya njia kufanya zoezi na kuweza kujieka katika hali ya sawa na kuweza kujiondolea misongo ya mawazo huweza kufanya akili kuwa katika njia ingine na kuweza kuipa akili pande mwingine ya kufikiria. Hii kutembea kwa mingu pia huweza kunipa fursa ya kujiangalilia mandhari na mazingira ya karibu.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi mara nyingi, unahusiana na kipindi ambacho mchezo unakua wa msisimko mkubwa zaidi na matokeo yake yanaweza kuamua mshindi. Kama ni navyo weza kuelewa na kuelezea, ni pale timu zinapo karibiana na kumaliza mechi. Au pale ambapo mshambulizi wa ulinzi vinaweza kupunguza na kuwa kwenye kiwango cha juu. Kwa mfano, wakati wa mwisho wa raundi ya mwisho, ni pale ambapo kila pointi inachukuliwa na kwa umakini. Na kila kitu ambacho na hatua ambayo mchezaji anaweza kuadhiri matokeo ambayo yanaeza kuwa ya ubaya. Mashambulizi ya kuamua kama mwimbisho la homerun au kuokota base moja bada nyingine huchangia msisimuko kubwa kwa wapenzi wa mchezo. Aitha, wachezaji hushiriki katika shinikizo zaidi wakati wa huu. Kwani, kila kosa linaweza kuwa kuharibu nafasi ya ku ushindi. Mashabiki pia huweza kuzishinda na kuzishika shauku zao ili, wakiimba na kuunga mkono mkono timu ambayo ni yao na ya nguvu zaidi. Jambo linaloliongeza hali ya msisimko. Kwa ufupi, wakati mkuu wa mpira baseboli ni wakati ambapo mechi ya mechi hasaa, mwisho pale ambapo kila hatua inavyokuwa na umuhimu wake mkubwa ambapo, uwezo wa kati na wa katikati ya shauku vinavyo kutana na watokeo ya mchezo yanaeza kutegemea kila hatua. Hii huweza kuwaacha wanaojiangalilia kwa hatma ya kushindwa timu ambayo itaweza kushinda na kuweza kuwapa timu moja kuwa na watu wengi wa kuishabikia. Hii huweza kuleta msisimuko sana katika uwanja huo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu ninadhamini chakula lenye ladha mzuri kinachoandaliwa na kwa usafi na lishe bora. Kwangu chakula kitamu si tu kwa ajili ya kufurahia ladha tu. Bali pia hisia kurejesha nguvu na kunipa furaha baada ya kazi. Pia hujitahidi kula kwa kiasi na kuchagua kula vyakula vinavyofaa ili kudumisha mwili wenye nguvu. Chakula kitamu hupaswa kuwa na virutubishi venyewe na virutubishi venye kusaidia chakula kitamu huwa na proteini, huwa na vitamini naweza kuwa na vitu mingi ambavyo huweza kusaidia. Nikikila chakula kitamu waeza kuandamana na matunda ili kuweza kunisaidia kupata hali nzuri ya kiafya ya mwili.